Huwa naenda maktabani maratatu kwa wiki wakati nipo shuleni. Maktaba hunipa mazingira tulivu ya kusoma, kufanya utafiti na pia kupanga mawazo yangu vizuri. Ninapokuwa maktabani huweza kuzingatia kazi zangu bila usumbufu mwingi. Pia hunisaidia kukuza utamaduni wa kusoma na kujifunza mambo mapya na kuboresha kuelewa kwangu katika masomo na kazi zangu za kila siku.

Napenda kuchora zaidi. Kuchora hua inanisaidia kuelezea mawazo yangu. Kwa njia ya kiubunifu na pia kwa njia ya picha. Na mara mingi kuchora uniwezesha kuelezea hisia zangu kwanjia ambayo ni rahisi. Hata hivyo napenda pia kupaka rangi. Lakini napata furaha zaidi nikiwa nachora. Michoro yangu na kuunda vitu vipya kutokana. Kwenye mawazo yangu.

Laa sijawahi jifunza kupiga gitaa. Ni vigumu sana kupata mtu anayemiliki gitaa huku. Ama pia mjini au shuleni na wanaozimiliki wengi hawapendi vifaa vyao kuchezewa navyo maanake wanasema kuwa ni vya bei ghali. Hivyo wanaziekea vitu vyao wao wenyewe hila ningependa sana kujua kutumia gitaa na kuicheza.